Kitu cha kwanza ninachoweza kukifanya, ninapoanza kwazi, ni basi kuomba ilikuweza kuhikabidhi siku mbele ya mwenyezi Mungu. Kitu cha pili ambacho naweza kukifanya, ni kuweza kuchukua kitabu ambacho nimeweza kuandika vitu ambavyo nahitajika kufanya. Hiyo inaweza kunipa muongozo wakujua jinsi gani siku yangu itakavyo kwenda.